Ningependa kuzungumzia jinsi ninavyofanya kazi. Jinsi ninavyofanya kazi ya ushirikiano na watu wengine. Kwangu mimi? Ushirikiano ni msingi wa mafanikio yoyote. Iwe ni kazini, shuleni, au katika jamii. Nilipoanza mradi na wengine. Jambo la kwanza ni ninalo zingatia. Ni mahusiano ya wazi. Na amini kuwa kila mtu anapaswa ku elewa malengo ya timu na jukumu, jukumu lake binafsi ili kuzuia muingiliano usio walazima. Mimi ni mtu anayependa kusikiliza zaidi kuliko kuongea mwanzoni. Ili niwezi kuelewa mitazamo tafauti ya wenzangu. Kufanya kazi na wengine, kuna nisaidia kujifunza vitu vipya ambavyo, singeweza kujivunia nikiwa pekee mimi kwa mfano. Tunapokutana kama kikundi tunachanganya vipaji tafauti. Mmoja anaeza kuwa mzuri kwenye kupanga mipango, mwingine kwenye utikilizaji, na mwingine kwenye kuhakiki ubora. Ushirikiano huu unaleta ufanisi na unatusaidia kumaliza kazi kwa haraka zaidi. Pia inaleta moyo wa umoja na kutiana moyo pale mmoja wetu anapokwama au anapokata tamaa. Bila shaka, ushirikiano haukosi changamoto, kama vile kutofautiana kwa maoni, nina po kumbana na hali hii, mimi hujaribu kuwa na subira, na kutafta suluhu ya katikati, badala ya kulazimisha mawazo yangu. Lengo kuu huwa ni mafikiano ya timu na sisi fabinafsi. Kwa kuhitimu mbinu yangu ya ushirikiano, yanategemea kuheshimiana, kusaidiana, na kuwa na nidhamu ya kazi. Na amini kuwa, umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Na ndiyo mana niteendelea kukaza uwezo wangu, kukuza uwezo wangu. Wakufanya kazi na watu wa asili mbali mbali.

Ningependa kuzungumzia jinsi mimi upitisha wikendi yangu baada wikindefu ya kazi. Kwa kawaida, wikendi kwangu ni muda wa kupumzika na kupata nguvu mpya. Inapowanza tu ijuma jioni. Mimi huwanza kujipanga kwa ajili ya mapumziko. Jumamosi asubuhi, mimi upenda kwa mka kidogo nikiwa nimechelewa. Tafauti na siku za kazi. Baata hapo, mimi ufanya usafi wa nyumba. Na kufuwa nguo ili mazingira yangu yawe safi na ya kuvutia kwa mapumziko. Mchana wajumamosi mimi upenda kutoka nje kidogo. Kama nilivyo pendikezwa kwenye mada yetu. Maranyingi mimi huwenda kwenye mgahawa falani wa kahawa kukutana na rafiki zangu. Tunapenda kunyo kahawa huku tukipiga story kuhusu matukio ya wiki iliopita. Baada ya kahawa. Labda niteenda sokoni kununuwa mahitaji ya chakula kwa ajili ya wiki nayofuata. Ikiwa kuna mechi ya mpira wa miguu mimi nishabiki mkubwa. Kwa hivyo, mimi hutenga muda na kuangalia timu yangu ikicheza. Hii ni sehemu muhimu sana ya burudani yangu. Siku ya jumapili ni siku ya utulivu zaidi asubuhi mimi huenda ibadani. Na baada ya hapo mimi hutumia mda mwingi na familia yangu. Tunapika chakula kizuri chamchana pamoja na kufurahia muda wa sote. Juyoni ya jumapili mimi huwenda kusoma vitabu au kuangalia filamu ili kutuliza akili yangu tu. Kabla ya kulala, mimi hupitia ratiba yangu ya jumatatu ili kuhakikisha kuwa niko tayari na kuhajili ya wiki mpia. Weekendi ni muhimu sana kwangu kwa sababu inani saidia kueka uwiano mzuri, kati ya kazi na maisha binafsi.